Tabia ya watu inayonichukiza zaidi ni udanganyifu na kukosa heshima. Vile vile tabia ya kutojali majukumu au kulaumu wengine bila kujichunguza hunikera. Kwa jumla tabia hizi huleta migogoro na hufanya mahusiano yawe magumu.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea. Nilishiriki kusaidia katika shughuli za jamii kama kusafisha mazingira na kusaidia watu waliokuwa wanahitaji msaada. Kazi hii ilinifundisha umuhimu wa kushirikiana na kuwajali wengine.

Ninapowakaribisha wafanyakazi wapya, mimi huanza kwa kuwasalimu kwa heshima na tabasamu ili wajisikie huru. Pia, mimi huwaeleza kwa ufupi kuhusu mazingira ya kazi, kanuni za msingi na jinsi mambo yanavyofanyika kazini.

Jambo muhimu sana la dini kwangu ni kuomba na kushukuru. Kuomba hunisaidia kuwasiliana na Mungu kupata amani ya moyo na kuomba msaada katika maisha ya kila siku. Kushukuru hunifunza kudhamini kila kitu nilicho nacho na kuwa na moyo wa shukrani.

Ninapendelea tishati kuliko shati. Tishati ni nyepesi rahisi kuvaa na inafaa kwa shughuli za kila siku, hasa za michezo au kutembea. Pia, hutoa faraja kubwa na haishinikizi mwili. Hata hivyo, kwa sherehe au mikutano rasmi, shati ni bora zaidi kwa sababu ni ya heshima na inafanya mtu aonekane vizuri.

Ndiyo, napenda sana chakula kitamu. Chakula chenye ladha nzuri, hunifanya nijisikie mwenye furaha na hunipa hamu ya kula zaidi. Napenda chakula kilichopikwa vizuri, chenye viungo vya wastani na kinachonipa nguvu. Pia, chakula kitamu hunileta pamoja na familia na marafiki na hufanya muda wa kula uwe wa kufurahisha zaidi.

Ningependelea kusoma habari za mtandaoni kuliko kusoma gazeti. Habari za mtandaoni ni rahisi kupata, hupatikana haraka na zinaweza kusoma wakati wowote kupitia simu au kompyuta. Pia, huruhusu kupata habari mpya mara kwa mara bila kusubiri toleo la kesho. Hata hivyo, kusoma gazeti kuna ladha yake. Hasa kwa wanaopenda kusoma na utulivu bila kutumia vifaa vya kielektroniki.

Zawadi nzuri niliyowahi kupokea ni kitabu. Nilikipenda sana kwa sababu kilinisaidia kujifunza mambo mapya na kunipa furaha ya kusoma. Kila nilipokisoma, kinanikumbusha yule aliyenizawadia na nia yake njema. Pia nimewahi kupokea nguo, saa ambazo zilinifanya nijisikie kuthaminiwa. Kwa jumla, zawadi nzuri kwangu si gharama yake. Bali ni upendo na mawazo mazuri yaliyoambatana nayo.

Napenda zaidi kuandika kuliko kuongea. Kuandika hunipa muda wa kupanga mawazo yangu vizuri na kuyaeleza kwa utulivu na kwa uwazi. Pia hunisaidia kueleza hisia na mawazo yangu kwa kina zaidi. Hata hivyo, kuongea pia ni muhimu. Hasa katika mawasiliano ya haraka au majadiliano ya kila siku.

Ninapenda kutazama mpira wa miguu. Napenda kuona mechi za ligi kuu, mashindano ya kimataifa na michezo ya timu za taifa. Kwa sababu, hupambanua ushindani, mbinu za wachezaji na ushindi wa pamoja. Pia napenda michezo ya riadha kama mbio au mpira wa vikapu, hasa pale wachezaji wanapoonyesha udhabiti na mbinu za kuvutia. Kwa ujumla, napenda michezo hii kwa sababu huniburudisha, hunifundisha nidhamu na hunisukuma kuwa shabiki wa furaha.

Endapo tatizo limetokea kazini, mimi huanza kwa kutambua tatizo hilo kwa kina ili nijue chanzo chake. Hii ni hatua muhimu ili kutochukua hatua zisizofaa. Baada ya hapo, mimi huchambua suluhisho mbalimbali na kuchagua njia bora zaidi ili kutatua tatizo hilo.

Kwa kawaida, mimi huenda mahali pa ibada mara moja au mara mbili kwa wiki kulingana na ratiba. Wakati mwingine, sisi huenda kila Jumapili au siku maalumu za ibada, mara nyingine ni wakati wa sherehe za kidini au matukio maalumu. Kwa jumla, kwenda mahali pa ibada hufanya nijisikie mtulivu kupata nguvu za kiroho na amani ya moyo.

Kwanza, ninge muomba ajifunze kuuliza, asione aibu kuuliza maswali, maana kujua jinsi mambo ya navyofanyika kazini ni muhimu kwa kuepukana na makosa. Pili, ninge muomba afanye kazi kwa bidii na uaminifu, maana kuwa muaminifu na mwenye bidii, ufanya watu wakudhamini na wakuamini.